Kusema kweli, sipendi kuoga na kwa maji ya moto. Kwa sababu nimekuja kugundua kwamba wakati mtu unaoga na maji ya moto kwa muda mrefu sana inaathiri mwili yako. Sana sana kwa wale ambao wako na mwili yenye unyenyekevu. Kwa hivyo mie napenda kuoga kwa maji baridi. Yaani mtu unaoga na maji baridi, halafu baada ya kuoga na maji baridi, yaani unasikia tu mwili wako. Kuna tu upepo unaopiga mwili wako mtu husikia vizuri kwa maji moto hapana. Labda kama kuna baridi sana.

Shughuli ambazo mimi napendezwa nazo ni kuimba. Mimi naweza imba wimbo, toka asubui, hadi mchana bila kuchoka. Na pia kutingisha mwili na unaenda na midundo, napenda hayo. Hayo mawili? Aa. Alafu pia natamani na nina imani nitakuwa mwanamziki, nitakuwa msanii, kama muda utafika wa kuwa msanii. Kwa hivyo mie napenda kuimba, napenda kuandika nyimbo na napenda pia kukatika midundo.

Kwa kawaida, mi hulala kwa masaa manane. Kwa sababu huwa naanza usingizi wangu saa tatu usiku halafu naamka saa kumi na moja asubui. Na mara mingi mi huamka hivi asubuhi na kulala nalala mapema. Kwa sababu mara mingi nikona kazi mingi nafaa kuenda shuleni, nafaa kufanya mambo zingine. Kwa hivyo unapata nimelala dakika nane. Na pia kwa sababu kulala dakika masaa manane. Na kwa hivo, kulala pia masaa manane, like, ni afya, ni afya. Mtu anafaa kulala vizuri, ili upunguze, upunguze stressi, upunguze mawazo mengi, upunguze mashida, uwe na afya nzuri.

Mboga ninazopenda kuzila ni mboga za kienyeji. Kwanza iwe mboga kama managu, unayoweka na kanzira, kunde na sukuma wiki. Ayo ndo mboga ambayo napenda kuyala. Kwa sababu aya mboga yana yana nutrienti sana. Lafu pia ukiz ukizila unakuangana afya. Lafu pia nitamu kushinda kushinda kushinda mboga yenye mtu anaezasema. Kwa sababu unajua mtu ukikula tu sukuma, yani sukuma mara mingi unaleteanga watu, nini kifua, kuchoma sana, ina acid mingi. Ila ukila managu, uweke na kunde, na kanzira ama uongeze hapo spinach that is sukuma wiki. Aa, uko poa maishani.

Napenda kula popcorn. Ila unapata kwamba naweza kwenda mwaka mzima bila kuila. Ila popcorn ni chakula tu nyepesi ambacho mtu hufurahia kuila. Wakati ambapo maybe unatazama televisheni na watu wenu, wakati umetulia tu akili, hutaki mambo mingi. Illa popcorn nitamu tu kuila after umeshashiba. Kwasababu kama hujashiba, alafu unataka kuwanza kukula popcorn, hei maio, utapenda. Yeah sasa kukula popcorn, inapendeza wakati tu unafikiria mambo yako, wakati maybe una tazama video, wakati unasikiliza tu mziki taratibu, unala popcorn. Napenda kuila sana kwasababu much as ata sitamu sana, bado nipoa.

Maziwa ni moja ya vinywaji ambayo napenda sana na maisha yangu. Eee, naam, napenda kunywa maziwa. Kwa sababu, maziwa unajua pia ni aina tu ya protini, inasaidia mwili, kujenga mwili, sijui nini. Napenda kunywa maziwa, kwanza ikuwe tu umekipika vizuri alafu hujaeka majani. Yaani umekipika tu hivo. Maziwa ni moja ya vitu tamu sana. Ukipika tu hivo alafu usiongeze maji. Yaani iwe tu hivo nzito ilivyo. Naam.

Ndoto yangu kubwa. Ndoto yangu kubwa hii duniani, ndoto yangu ya maisha yangu, ni kuwa yule mtu ambaye nimewai tamani kukua sana na mtu ambaye mamangu amewai tamani nikue sana. Mtu ambaye ako na afya yake, mtu ambaye ako na pesa zake, mtu ambaye anafanya kile ambacho anataka bila mtu mwingine kuingililia mambo ya maisha yangu. Hiyo ndio inakuanga ndoto yangu. Yaani nikuwe tu na ile uhuru wa kuwa na pesa yangu. Nijengee mama yangu nyumba. Akae kwa amani. Asiwahi kosa, asiwahi lala njaa. Hiyo ndio inakuanga ndoto yangu kubwa. Alafu ndoto yangu pia najua siku moja. Nitaja kuolewa. Sasa huwa nasema. Nikiwa tu huru wa fedha. Mungu anisaidie tu nifike huku huru wa fedha bila mtu mwingine kunisaidia hii maisha. Nitapata kila kitu ambacho nishaitamani. Mamangu kuwa na afya nzuri, mamangu kuishi kwa katika ile nyumba nzuri ambacho nataka aishi. Ata mie siku moja nitaja kuzaa, watoto wangu waishi maisha ambayo mimi sikuweza kuishi nikiwa mdogo. Watoto wa sister yngu ambao waliachwa na baba yao niwalinde. Hiyo ndio inakuanga ndoto yangu, ndoto yangu nikuwe na ile uhuru wa kua na fedha zangu, uhuru wa kuwa mwanamke ambaye anajisimamia mwenyewe bila kusaidiwa na mtu, ama bila kugombezwa, ama bila mtu kuanza kusema, haa, unaona pale aliko ni mie nilifanya hivi. Mie nia yangu na ndoto yangu ni kufanikiwa, kufanikiwa zaidi, kuliko venye watu walikuwa wanafikiria nitabaki, ati sasa nimekwama. Naam.

Muda ambao natumia mtandaoni kwa siku ni kama masaa sita hivi. Kwa sababu siku hizi hata ni ngumu sana nianze kuongea na watu mitandaoni ati sasa nawambia hey uko aje. Yaani naboeka tu kila ambacho nataka tu ni pesa. Kila ambacho nataka tu ni pesa na kujua mengi kuhusu maisha yangu, kujielewa. Hii mambo ya kuongea ongea na watu naona ni kama inanimaliza nguvu. Nataka tu kujifikiria mimi mwenyewe nionge na mamangu, watu wa familia na wale ambao ni marafiki kidogo wananisaidia. Wale ambao hawanisaidii maisha hiyo apana. Maisha, mimi hata sai wakati ambao naenda mitandaoni may be nikienda kuwatch filamu ama zinginezo.

Huwa napenda kushugulikia wateja kulingana na wagani wamekuja wa kwanza. Unajua kuna wale wateja ambao wanakujanga baadaye alafu wanataka upite hao wote ambao walikuja mapema alafu huwaudumie. Mimi napenda kushukulikia wateja wa kwanza na heshima na roho yangu moja hadi waridhike. Wakisha ridhika ndo hapo mie nasema ah jamani kumbe ni mefanya kazi nzuri.

Kile ambacho huwa nafanya sana sana ili kulinda mazingira ni kuwacha kutupa tupa, tu takataka kila mahali ni kuwepo. Mimi ni ule mtu ambaye naeza kuwa nimekula kitu alafu nina iyo karatasi sitaitupa. Heri nishike mikononi ama nieke katika begi lango mbalo ndilo limenibeba. Nikifika uko kwa nyumba niitupe uko kwa iyo dustbin ya nyumba. Na pia wakati mwingine huwa tunakuanga na hizi mazingira day uku nchini kwetu. Au hiyo wakati huwa tunafanya tunapanda miti mna ziekea maji mna make sure ziko fiti mambo kama hayo ni za kutunza mazingira ukiwa na miti zikija zikisha kuwa ninini utapata utapata mvua alafu unajua vile sasa hivi mambo yameharibika watu wanakata kata tu miti ovyo ovyo.

Mimi ni mtu mbunifu sana. Mimi ni mtu ambaye nafikiria kabla ya kufanya kitu. Mimi ni mtu ambaye napenda vitu zikifanyiwa katika njia nzuri. Na mimi ni mtu ambaye nafikiria vizuri sana kabla ya kusema chochote. Napenda vitu zangu zikifanyiwa vizuri. Napenda mammbo zangu zikifanyiwa vizuri. Napenda wale ambao wako karibu nami, wawe watu ambao wanafikiria, watu wabunifu tu kama mimi. Kwa sababu, kuongea na watu ambao si wabunifu ni ngumu sana. Ubunifu umenisaidia sana. Umenisaidia kujua kwamba kuna mambo mingi ambayo bado sij jua mimi place ambapo niko maishani.

Naam, sasa hivi nahifadhi kitu cha dhamani, na hiki kitu cha dhamani kiko katika maisha yangu. Na hiki kitu cha dhamani ninachohifadhi ni afya yangu na amani yangu. Sitaki kucheza na afya yangu, sitaki niwe mgonjwa kwa sababu za vitu za ujinga, vitu ambavyo, ningeachana nazo, ningejiepusha nazo. Kitu cha dhamani ambapo sasa hivi nahifadhi ni afya yangu na amani yangu. Kwa sababu nimegundua wakati ambapo mtu huna amani, hata afya yako inaanzanga kuenda tu kombo. Mtu kama huna amani, hata maisha yako inakuanga tu hivo. Kwa sababu kila ambacho nahifadhisasa hivi ni amani. Hakuna mtu ambaye atakuja maishani mwangu kufanya nipoteze amani wangu. Najipenda, na mimi najipenda wa kwanza, na sitataka mtu mwingine anipende, ndio nisikie kwamba nimetosha hapana. Ni mimi na maisha yangu, na amani yangu, na afya yangu. Wale ambao wako sawa na jinsi nilivyo watanipenda nilivyo ila sasa hivi kile kitu cha dhamani sana ninachohifadhi ni amani yangu na maisha yangu na afya peke yake.

Unauliza ngoma, hebu nikulizee. Kuna watu ingine hawapendi kucheza ngoma hii dunia? Basi huyo si mtu wa kawaida. Mimi kama kuna kile ambacho napenda kufanya kama nimeboeka, ama nikiwa peke yangu, ama sasa natulia tu ni kucheza ngoma. Mimi ni mtu ambae ninapenda kucheza ngoma, na nikicheza pia mimi natingisha viuno, natingisha mwili. Napenda sana kucheza ngoma, kwa sababu unajua wakati ambapo unatingisha mwili, afadhali unatoa mawazo mingi, unaskia ni kama uko poa. Hakuna kile ambacho kinakusumbua. Mimi ni mtu ambaye ninapenda kucheza ngoma, kwaza nikifua, ama nikiosha vyombo, ama nikifanya tu hizi kazi za nyumbani kama kupiga deki. Ama tuseme niko tu peke yangu, natembea nikienda mahali, nasikizanga tu ngoma. Kwa sababu ngoma ikotu na njia yake ya kunifanya nisikie vizuri, ya kunipea amani, utulivu wa akili. Yani ngoma, ngoma ni tu dawa ya roho yangu.

Maishani mwangu wote, sijawai kusafiri na ndege, sijawai kuona hata ndege yenyewe. Ee, sijawai kuona. Ndege nikiri tu naonga ikiwa hewani, nikiwa kwa nyumba, ama nikiwa nje, naiona tu huko kwa hewani. Ila, dada'ngu mmoja ashaipanda ndege, walikuwa wanaenda Uganda. Walikuwa wanaenda kuzika mtu fulani, alikuwa anaitwa baba Carol Radul. Walipanda ndege, ila mimi sijawahi panda ndege. Alafu sasa kilichonibamba ni yeye alipanda ndege. Afu wakaanza kutuita huku wakiwa hewani wakipita kwetu wakidhani tunawasikia. Mi mwenye sijawahi kupanda ndege, lakini najua kuna kile kigumu Mungu hawezi hakafanya, najua siku moja nitapanda ndege.

He, unajua mtu ambaye hapendi chakula kitamu hii dunia uniambie? Ju mimi napenda chakula kitamu. Mimi anything, kitu inaendana chakula napenda. Na ju mimi nakula ninapenda mwili yenye afya. Naam. Napenda kula sana. Napenda chakula kikiwa tamu. Unajua chakula kikiwa na ladha. Hata wewe unasikia vizuri lakini kama haina ladha. Hata ungekula. Hapana. Mtu huwezi ukala chakula ambacho hakina ladha. Mimi napenda vyakula ambazo zimekaangwa, zikakaangwa, na viungo. Mara hoho ikikuwa hapo ndani ameweka dania, vitunguzi vimekatwa katwa hapo, ujaweka tangawizi, unaona. Mie napenda chakula ambako kina ladha, chakula kitamu, kimekaangwa kukaangwa ni kama ni cha rais. Kama ni cha rais, hizi ndio vyakula napenda. Kwa sababu kula vyakula vitamu ukuwe na afya. Hautakuwa unapika pika hapa ni kama hamna afya.

Wakati mwingi nikiwa hapa kwa nyumba nikitazama nje kutoka kwa dirisha yangu. Kile ninacho ona ni barabara. Na hapa hii barabara watu wengi wanapita si ati ni barabara kuu la magari kupitia ila ni barabara tu ndogo ambayo watu wanatumia katika kutembea wakati ambapo napenda kuangalia nje ya dirisha sana sana ni wakati saa tisa hivi mchana kwa sababu wakati nakuanga nimesha kula lunch nimeboeka nangalia nje na pia nikitazama tu dirisha hua masaa ambayo nimekuwa tu peke yangu nasikia nikama nina amani itafaa pahali naona nje.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Yani nyama ya kuku inatofauti kubwa sana na nyama ya ngombe, mbuzi, kondo, bata. Yani inatofauti kuba. Nyama ya kuku masaa mengi ukiwa umeipika inatoka kama ni laini sana. Laini inapendeza, ina ladha tu ambayo haiezi ikasemwa.